Mwaka mpya unasherekea kwa kumwomba mwenyezi mungu, aweze kubaliki malengo yangu ya mwaka huu mpya mimi pamoja na familia yangu, pia kwa kula na kukaa pamoja na familia. Hizi ni njia pekea ambazo, nasherekea kuingia mwaka mpya wa elfu mbili na ishirini na sita.

Ndiyo, nilishawai kufanya kazi ya kujitolea kwenye idara ya maji ambayo kwa huku Tanzania tunaita Ruwasa ambayo inadili na usambazaji wa maji kwenye vijiji mbali mbali. Nilifanya huku kwa kujitolea kwa zaidi ya miezi isiyopungua 28.

Mikutano ninaipendelea. Moja ni mikutano ambayo inausisha ukuwaji wa kiuchumi, yani kuongelea fulsa mbalimbali za kiuchumi, za kukua namna gani na kupata pesa. Hiyo ndio mikutano ambayo naipendelea. Lakini pia, napendelea mikutano inaohusiana na swala kimungu kwa ajili ya kukuza kukua kiimani na kuweza kuwacha njia mbaya na kuziendea njia nzuli. Lakini tatu, napendelea pia mikutano ya kiburudani, ambao naweza kuongelea maswala kama ya mpira, maswala ya muziki, kwa ajili ya kuweza kubadilisha njia nyingine, kukua ni kuweza kufanya akili, iweze kukupumzika na yenyewe.

Ninazo namna za kipekee za kuweza kuweka namna ya neno la siri. Moja Lazima liwe na herufi kubwa na herufi ndogo, mchanganyiko huo unanisaidia mimi kuweka neno strong Lakini pia katika hiyo hiyo neno la siri lazima kuwe na alama mbalimbali kama vile alama ya dola, alama ya euro, lakini pia alama ya at na napendelea pia kuongeza namba tofauti tofauti moja mbili tatu nne tano sita mpaka sufuri yaani yenye kwanza kati ya sufuri mpaka tisa hiyo inanisaidia kuweka neno imara la siri.

Biashara ya kubadilisha sarafu za mtandaoni, ndo kitu kipya ambacho ningependa kujifunza. Kwa ajili ya kujiingizia kipato, mimibmwenyewe kwa manufaa yangu na manufaa ya familia yangu. Lakini pia ni kwa sababu napenda kufanya remote work kwa hiyo ningependa kujifunza biashara ya kubadilisha fedha mtandaoni.

Kiukweli kabisa, napenda kujifunza coding. Ujuzi wa coding ni ujuzi ambao naweza kujifunza kupitia njia mbali mbali za kiteknologia kama chatgpt, Google, pamoja na YouTube. Uko kwote kuna maelezo mbali mbali ambayo yanaweza kunipa mimi njia ya kujifunza coding. Lakini pia wapo watu ambao nawafahamu, ambao na tayari wao, wanauzoefu na mambo coding na wenyewe pia nitawatumia hao kujifunza. Na nilishawahi kujifunza lakini kutokana na mambo mbalimbali ikaingiliana nikaona kwamba haukua wakati sahihi wa mimi kuendelea kujifunza. Na naona kwamba mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita ikiwa ni mwaka mpya ni wakati mzuri wa mimi kujifunza. Coding ni muhimu kwa sababu ya maendeleo ya kiteknolojia, vitu mbali mbali vinakuja, vinahitaji mambo ya kiteknolojia, siku hizi, hata delivery tu, inabidi mtu afanye request, usafiri, unatumia, unatumia app, kila kitu kinatumia app, app, app, app. Kwa hiyo coding ni mwimu sana.